Kila siku natumia njia ya matwana kusafiri. Matatu ndio chombo ambacho mimi natumia kusafiri kutoka nyumbani kuelekea kazini mjini ama kurejea nyumbani kutoka kazini. Kwa hiyo matwana ndiyo njia rasmi ama ndiyo njia ambayo natumia sana kabisa katika usafiri.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini zaidi ni kampuni ya teknolojia ya Samsung. Samsung ni kampuni ambayo ni naiamini kwa muda mrefu. Kuanzia nilipokuwa mtoto mdogo, nilikuwa naona wazazi wangu wananunua vifaa vya Samsung. Wananunua runinga ya Samsung, wananunua jokofu la Samsung, wananunua simu za Samsung. Na aina zingine nyingi za vifaa vya nyumbani ya kielektroniki kwa hiyo teknolojia ya Samsung ni teknolojia ambayo naipenda sana, hususan katika televisheni ama katika runinga ambazo wanatengeneza, napenda zaidi. Pia napenda teknolojia yao katika simu zao ambazo wameweza kutoa ni teknolojia katika kamera zao ni nzuri, zinapigia picha safi, picha nzuri na picha ya kupendeza kwa hivyo kampuni ya Samsung ni kampuni ambayo naipenda sana. Napenda teknolojia yao na napenda kwamba wao ni watu wanaosonga na wakati. Wanasonga na muda, wanaenda mbele, kukitokea ubunifu mwingine katika teknolojia na hao wanakuwa wanayo. Kwa hivyo napenda teknolojia ya kampuni ya Samsung sana.